Vyombo ya mwziki hunifurahisha sana wakati mwingi nikisikiza muziki nasikiza sauti za zile ambavyo huwa inachezwa kwenye kama kwenye vyombo. Na lakini ni sijui kupiga chumbo chochote lakini labda wakati ujao nitajifunza kufanya hivyo.

Inategemea na vile ambavyo yako ikuwa siyuko kazini naeza kuenda kuwatembelea marafiki zangu. Ama wikendi sana sana huwa mashughuli za kwenda mahali pa ibada na labda kishons ama sherehe kuhusu survival mimi iwapo siko kazini nitaenda hizo sherehe ama mahali.

Naitumia kufanya research lakini sana sana umuhimu wa kuwa na simu ni mawasiliano. Ni sana sana mawasiliano na kufanya research ama kusoma mambo amboyo si ya juu kuhua kwa nasimu.

Majira ya vuli ni wakati ambapo hakuna mvua nyingi na kuna jua kali wakati huo mtu anaweza kufanya mambo mengi lakini wakati wa kiangazi haswa kwa wale ambao wanalima hakuna jambo kubwa la kufanya.

Inaategemea na vile ambavyo nguo zimechafuka. Wakati mwingine inapata nimefuwa mara kwa ukawaida ninafuwa mara moja kwa wiki. Lakini wako ni nyingi mtawezi nimefuwa mara ambili kwa wiki ama kama niko na safari.

Kuchangia kuto kaa tu kama ha sichangii kwa lolote. Pia mazungumzo ni kitu muhimu na iwapo nimegawiwa kazi kuitimiza vile ambavyo ni nafaa kufanya.

Rangi nyeupe kwa sababu inaleta mwangaza ndani. Huwasha taa, mwangaza inareflect mwangaza wote wa vile chumbani. Pia inaonekana safi. Inaonekana na usafi wake.

Oooh wakati fulani, tulikuwa tumepanga safari ya kuenda mahali fulani lakini ile ambayo ningefurahia sana ni vile ambavyo mandhari ya kwenye njia ilikuwa, ilikuwa nzuri sana.

Sana sana vyakula ambavyo viko na mboga au matunda lakini napenda protini animal proteins protini ambayo inatokana kwa wanyama sana alafu mboga zinarudi na kujia kula vile.

Ni naaskiliza na ninafikiria jinsi ambavyo wao wenyewe wanafikiria kuhusu jambo hilo. Na kama ni jambo ambalo lili, ninafaa kufanyia kazi. Sio eti ni lazima nifanye vile ambavyo wamesema moja kwa moja mini nikiona nilibora, nisawa nafanya.